Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya kijani kibichi ama kwa kizungu tunaiita green. Inanikumbusha jinsi nilivyo na mapendeleo yangu kwa mazingira. Na kitu ninachomiliki ni nyumba inajifanya nihisi mtu ambaye anapenda mazingira. Na napenda kuona mazingira kama hayo katika misitu na nature.

Ningependa kupata mafunzo ya kisaikolojia na jinsi ya kukaa na watu vizuri. Mafunzo hayo yanasaidia kuunda usiano mwema katika kazi tunazozifanya kila siku na pia kuunda ujamii na kufanya kazi iwe raisi so. Mafunzo ya kisaikolojia ni muhimu.

Napokea kwa kusikiliza, kisha, kufikiria, ndiposa, nijibu, kwa vile inavyofaa, kwa njia ambayo inavyofaa, na kusikiza ni muhimu sana, nasikiza kwanza, ndiyo nielewe, kisha, nijibu.

Napenda kupaka rangi kwa sababu kuchora huwa inakuwa ngumu wakati mwingine ila kupaka rangi na upenda sana manake ina urahisi fulani wakati unapaka rangi ukilinganisha na kuchora.

Ndiyo tena sana napenda kusoma maoni mitandaoni manake ndiposa ujue kinachoendelea lazima usome maoni. Hivo basi mimi ni mmoja ambao wa watu na ambaye ninapenda kujua. Hivo napenda kutaka kusoma maoni yoyote ile mitandaoni.

Napenda baridi. Baridi ambayo haina mvua kwa sababu baridi inafanya mtu hawe mchangamfu kwa njia ya moja au nyingine. Hivo basi kulifanya mimi napenda baridi.

Kukaa na kutumia mwendo wa pole pole ili kupata njia zinazohitajika kuendana na mabadiliko yanayotokana na kazi. Kufanya tu pole pole hadi kukua katika nafasi moja ya kuelewa kazi.

Shughuli ninayofanya jumamosi. Jumamosi ni mimi ni msabato huwa naenda kanisa jumapili nayo napumzika. Mahali naenda kahawa ni katika restaurant na kipenzi changu nae tunakuanga nae weekendi.

La hasha sipendi kujaribu vyakula vipya kwa sababu vingine na ndiyo nitala ila vinaweza kuniaribikia. Hapo mbeleni kwa vile sipendi kula chakula vipya vipya kila wakati.

Naam mimi hutumia simu yangu kila siku na programu ninayotumia sana ni la whatsapp simu yangu ya kwanza ambayo ilikuwa samsung duos na ningependa kueleza jinsi simu imesaidia maisha yangu kwa kuwa mtu wa maana na simu ni ya kutumia mudani wakati umemaliza kazi.

Ninapenda kunywa chai zaidi kuliko kahawa. Nne, minapenda kunywa chai ya asubuhi na hakuna aliyeniyeleza ila nilipata tu wakunywa kisha nikazoea. Na najihisi, ninanguvu baada ya kuikunywa chai.

Naam nakumbuka wakati nilipokuwa mtoto mchezo niliupenda, sherehe nilipenda, safari za kuenda nyumbani kisha kurudi na mzazi. Na nakumbuka nilikuwa na rafiki yangu aliyeitwa mark na kumbukumbu ilifanya tukifeza kucheza vizuri sana. Na nikumbuka mambo hayo nahisi vizuri.

Kwa kuongea na kiongozi, pale kazini, na kumwambia shida ninayo, hivyo ndivyo ninavyo shughulikia udhaifu wangu na kujifunza kwa wengine wanavyo fanya. Walio bora kuniliko.

Laa. Sipendi kuoga kwa maji ya moto. Kwa sababu nikioga kwa maji ya moto sijihisi vizuri. Naninapenda maji baridi. Ndiyo. Maji baridi sana. Sipendi maji ya moto.

Napenda kuandika kwa kompyuta hii ni kwa sababu mkono inachosha kwa saa zingine. Saa zingine mkono inachoka, bro.

Filamu ninayoipenda ni filamu ya komedi. Mimi nakumbuka maisha yangu kwa sababu maisha yangu ina ya komedi. Na aliyeniletea filamu hiyo ni rafiki yangu anayeitwa manu ninampenda sana. Na ningependa kuirudia kuirudia kuiona komedi ya Mark N.

Ya kuongezewa kuongezewa cheo na mshahara kazini ndiyo ninayoipenda sana hiyo ndiyo mafanikio ninayoipenda sana kuongeze wa mshahara na cheo kazini.

Napenda wanyama ambao wanakaa nyumbani na wanaoeshimiwa like wanaishi nyumbani hao ndiyo ninawapenda kwa vile wananisaidia na kunipa kampani wakati wakati nimechoka wanyama hao ninawapenda kama paka mbwa na wanyama wengine.

Kazi ni nayoithamini zaidi ni kazi ya udaktari. Manake kazi hii inaweza kufanya kuongeza maisha ya binadamu. Na kufanya maisha kuwa bora zaidi na rahisi kwa watu wengi. Nina ndipo sana nathamini kazi ya utabibu sana.

Naam napenda kutumia muda na familia yangu kuketi kula pamoja, kutazama vipindi pamoja katika runinga, kuwa na hadithi ya kusisimua pamoja na kujijenga tukiwa pamoja. Hivyo basi niyo ndiyo ninachoipenda sana kukaa na familia.

Naam nashugutikia wateja vizuri kwa kuwakaribisha na kuwafanya wahisi nyumbati kila wakati wanapotutembelea na kuwapa kitu wanachotikitaka kwa mda wanaohitaka kwa njia bora na safi na kuwa kila wakati katika upande.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto kwa vile watoto wanafanya mtu kujihisi kutokuwa na upweke hata wakati upweke umekuandama kwanji ya moja au nyingine hivyo basi napenda kucheza na watoto.

Naam napenda kununua vitu katika duka la jumla au supermarketi kwa sababu vitu vya huko vikuwa vitu vya ubora wa hadhi ya juu na vya kupendeza ajabu kwa vile mimi ninapenda hizo vitu sana.

Sinaomba na kuanza kazi yangu. Ndiye niweze kuanza vizuri. Inabidi nimeomba, nimeamka, nimeomba. Nangoja kupangwa kazi, nikishapangwa, nianze kufanya kazi vizuri. Na kupata nguvu ya kufanya kazi, ninakula vizuri na kufanya mambo mengi.

Ndiyo vitu vingi haswa vifaa vya elektroniki natumia kutumia duka lililo kwenye simu kama vile jumia au kilimall haswa natumia simu kununua vitu hivyo ila kwa njia ingine huwa ni njia isiyo muhimu kwa vile kuna ukora mwingi ila natumia vianzo vinavyoaminika kama vile jumia, Shopify na kilimall.

Programu ya simu ninayotumia kila siku ni programu la 'Whatsapp' na 'Facebook' ndilo ninalolitumia kwa mazungumzo. Na shughli kadhaa za mitandaoni.

Naam mimi napenda kula mboga aina ya sukuma wiki na kabeji. Kwa vile hiyo mboga ndiyo niliyokula tangia nikiwa mdogo. Na inaweza kuwa na inatumia pesa kidogo kuvipata mboga hizo.

Naam. Ninasherehekea siku kuu yangu kukupumzika na kulala wakati sina pesa ila wakati nikona pesa ninatumia siku kuu yangu kutembea na kuadimisha siku kuu iwapo ni ya kitaifa nitatumtazama maendeleo siku kuu katika runinga au kufika kiwanjani. Ila kimimi, nikiwa na mpenzi wangu na watoto na familia yangu ningependa kuenda pwani tubarizi kwenye upepo wa bahari kwa sababu ni siku ya kupumzika.

Napenda mchezaji anayejulikana kama Kevin De Bruy anayecheza mchezo wa kandanda pale Italia katika kilabu ya Napoli. Aliekuwa mshambulizi wa Manchester City ila akahamia kilabu ya Napoli pale Italiano.

Na mimi haswa na sherekea siku yangu kuzaliwa kwa kufurahisha familia kwa kupikia watu kwenye familia yangu na kuenda kutembea, kualika marafiki, kukula, kushereke siku ya kuzaliwa na kukata keki naupenda siku hiyo na kupatiwa zawadi. Kucho kucho kutoka kila.

Mimi chakula ninachokipenda ni mchele na napenda kukula chaku jipikia mwenyewe nyumbani. Mimi ninapenda mchele ambao unakuwa na ladha mzuri na harufu mzuri ya kuvutia kama mchele wa pakistan. Mara ya kwanza nilipokula nilijihisi ninanguvu mzuri na hiyo chakula ninakipenda sana. Mara ya mwisho ni likila nadhani ni jana tu nimekula mchele huo wapakaki.

Naam ninapo furaha nyumbani, mimi huwa na furahi sana ninachukua. Ninachukua simu yangu, najirekodi, nikipiga densi, nikirukaruka, nikifanya mambo yangu katika nyumba. Na kufanya vitu vingi ila kujirekodi, kuchukua simu, kupigia walio mbali kufurahi nao. Na mambo mingi ya furaha kama kupika vitu tu vinavyosaidia.

Naam mimi napenda kula katika hoteli ambazo zinapikwa vitu vitamu kama vile vibanzi na vyakula vingine vingi kama kunywa soda kwenye restauranti fulani na kufanya tu mambo mengi kama.

Ndio napenda kupanda mlima kwa sababu napenda kuona mazingira. Haswa nikiwa juu na nione mazingira kote kote. Ninafurahishwa na mwonekano huo. Hivo basi inanipelekea nipende kufanya vitu kama hivyo kupanda milima. Kuguza miti au kufanya vitu vingi.

Hali hii hunifundisha jambo muhimu ni mama yangu na mwalimu siku zote na mzazi wangu wote baba mama. Kwa sababu kwa vile vitu mingi siku kwa ni vinavyovijua baba yangu alinifundisha. Pia mama yangu alinifundisha vitu ambavyo vikukuwa navijua vingine. Vingine ni walimu wetu kwa vile mimi napenda kutembea na walimu na kuuliza maswali hivyo basi nikawa mwenye kufahidi sana wakati mwalimu anapoongea kwa kuuliza maswali.

Wakati wajua kali mimi uchukua simu yangu na kucheza mchezo kwenye simu katika kivuli kilicho mbele ya nyumba yetu. Mimi upendezwa na baridi ila jua inaweza kufanya niweze kulala au hata nipoteze hamu ya kuka hiyo siku nje.

Na mimi ninaamka asubuhi ninaomba kisha natayarisha kahawa na kunywa na breakfast na ingia bafu ninaoga na haswa napenda kuamuka saa kumi na mbili unusu kwa sababu ya kazi. Na kabla ya kuondoka mimi huakikisha nyumbai umekuwa safi ndio natoka.

Mji niliozaliwa ni mji wa kericho. Kitu cha kuvutia huko ni manthari mzuri inayole kutokana na mpanzi wa chai ambayo inaletea mazingira yaliyo kijani kibichi. Naam nikiwa mtoto nili tulipenda sana kucheza katika mito. Na ndani ya chai kukimbizana ndani ya mashamba ya michai kinachofanya mji wa kericho kuwa maalum ni ukuwepo wa watu wengi katika eneo hilo. Naam nahitaji kurudi huko wakati nitakapotoka huku jijini kuelekea mashinani mwezi wa tisa.

Naam nasherehekea mafanikio ya timu kwa kuwaalika wanatimu wote kuja katika sehemu moja na kuwa na na kinywaji pamoja tukiwa pamoja tukiwa pamoja pale. Hii inaweza leta uhusiano mzuri na kufanya timu kuendelea na kupata mafanikio aje.

Na maktaba mimi huenda mara. Mara mbili kwa mwezi haswa wakati nikiwa kwenye masomo yangu pale shuleni ila maktaba mimi huwa sitembelei sana kama inavyo stahili. Kwa sababu sina wakati wa maktaba na ilhali tuna.

Naoga kisha nachukua simu yangu. Naongea na marafiki kwenye simu nikiwa kitandani. Hadi saa nne kisha nalala kutoka saa nne niamke saa mbili saa kumi na mbili ya asubuhi.

Laa bado sijaenda maonyesho ya sanaa yoyote ila nina mpango wa kuenda mwaka huu wa alfu mbili ishirini na sita kwa sababu ya maonyesho hayo. Nikienda naelewa nitaona mengi ila kwa kutojipanga sikuweza kuenda mwezi huu.

Ndiyo sadaka ninatoa haswa kwa sababu ya kulelewa katika background ya ambayo wanaamini Mungu hivyo basi nini mimi pia ninaweza kutoa sadaka kwa njia moja au nyingine.

Naam, mimi sitazami televisheni. Sitazami TV kwa vile ninayo simu. Sitazami TV kwa sasa ila mfereji ambao ningependa kufuata ni mfereji wa Citizen TV ambao unaitwa Maria ila kwa sasa sitazami runinga.

Naam naboresha mchakato wa kazi kwa kuhakikisha kuwa kila kitu kiko katika nafasi yake na inafanyika vyema. Pia kufakisha kuna uhusiano mzuri na kuna bidhaa zote za kazi vimefanyiwa msako ili kufanya.

Na mimi sihitaji barua pepe kwa wingi ila natarajia barua ikiwa kama tatu hivi ndivyo vitakavyonitosha ila sihitaji barua mingi for now. I'm still young. Ya sihitaji barua mingi.

Naam mimi sipendi olimpiki ila mchezo ambao ningeupenda hata hivyo ungekuwa kurusha mikuki manake mimi napenda kurusha mikuki hewani na kurusha umbali fulani hilo ndilo ninapenda.

Ndio ninapenda kuendesha baiskeli haswaa katika inaboresha afya ya miguu unapoendesha baiskeli unajihisi husiye na tatizo la mguu. Hii ni kama mazoezi unavyoendesha baiskeli.

Sana ninapenda kutembea msitu kwa sababu mimi napenda mazingira na nasikia vizuri ni napotembea mahali msitu palipo na utulivu, sauti ya ndege kwa mbali na sauti ya mtiririko wa maji hilo ndio kitu ambalo ninalipenda.

Kazi ninayoichukia ni kazi ya kuosha nguo. Kazi hiyo mimi huwa sipendi kabisa. Ninaichukia kwa sababu unachukua wakati wangu mwingi kufanya kazi kama hiyo. Na wakati mwngine hufanya hadi mkono yangu parara kwa sababu ya kutumia omo.

Ndiyo haswa wa Samuangwana na kina Franko huwa inanikumbusha mbali, inanikumbusha ututoni mwangu na inaburudisha, inalete raha kwa sababu ya ukweli uliyomo katika wimbo wa jadi zina saidia kupada.